Je, nidhamu ya kifedha huanza wapi? Mimi huifadhi pesa zangu kwa kuweka akiba kwenye account ya lock kwenye simu yangu Pia benki na sehemu nyingine ninaweka kwenye kisanduku cha pesa nyumbani njia hizi hunisaidia kuthibiti matumizi na kujenga mustakabali mzuri.

Je, tunatumia mudawetu wa kila siku kwa njia inayotuendeleza? Mimi hutumia simu yangu takriban masaa kuminatano kwa siku, hasa TikTok. Simu yangu ya kwanza ilikuwa Nokia, na tangu wakati huo, nimejifunza jinsi simu inaweza kunisaidia kupata ujuzi mpia wakidigitali na kugundua fursa za kazi. Lakini napenda kuikoma simu wakati wakutafakari na kulala, ilikuipumzisha akili na mwili.

Kutumia muda vyema kunatupa matokeo bora zaidi, mimi hushugulika muda wangu kwa kuhakikisha nafika kazini kwa wakati, kueka kipa umbele cha kazi, kupunguza vikwazo vinavyo shugulisha muda na kupanga siku yangu au wiki ili kufanikisha malengo yangu.

Kufuata kanuni za kampuni kunasaidia kudumisha utulivu na ufanisi Sera ninayoiona muhimu zaidi ni sera za malipo. Zinaweka wajibikaji kuhakikisha wafanyi kazi wanapata haki yao kwa wakati na kudumisha imani na uhusiano mzuri kazini.

Kupanga mapema kunatupa amani ya akili wakati wa dharura mimi hushughulikia kazi za dharura kwa kuunda mpango kwa majibu ya dharura Hii inahakikisha nina hatua za kuchukua kupunguza hatari na kushughulikia hili haraka na kwa usahihi.

Je hali ya hewa inaeza kuathiri furaha na shugli zetu za siku leo ni jua kali na joto limekaa juu sana nimevaa tisheti nyepesi na saruali fupi lakini sipendi hali hii ya hewa kwa sababu joto ni kumbwa mno nigependa kuenda kuogelea ili kupumzika na kufraia maji.